Wakati wa mapumziko kazini nakuanga na kitabu yenye nasoma, hiyo kitabu ni kuhusu mali na jinsi ya kupata mali na kuweka mali. Sana sana hio ndo kitabu mi husoma, masaa ya mapumziko kazini, juu hatukubaliwi kufanya vitu zingine kama kushika simu, tukiwa kazini kuingine.

Naekanga malengo yangu ya kila mwezi kazini, nikijipanga na nikiandika kila kitu yenye nafaa nifanye chini kwa muda fulani na kwa siku fulani. Ama kama kuna kitu yenye nilikuwa nifanye na sijaifanya, nitayaandika chini ndio nieze kuikumbuka nisisahau, ndo nifanye baadaye.